Hapana sijawai fanya yoga. Mimi nimeweza kufanya mazoezi ya kukimbia na muda wangu wote nikifanya mazoezi. Mimi hufanya mazoezi ya kukimbia. Ndiyo sababu ambayo sijawai kufanya mazoezi ya yoga kwa sababu mimi nimezoea kufanya mazoezi ya kukimbia.

Mara nyingi mimi hucheza na rafiki yangu ambaye anaitwa juma mimi na juma hupenda kucheza mchezo za aina mingi pamoja sana sana sisi hupenda kucheza kandanda ikifika wakati wa wikendi hasa jumamosi wakati wa alasiri mimi na juma hupenda sana kucheza kandanda kwa sababu kandanda ni mchezo ambao inatuletea furaha wakati tunaocheza.

Mimi ni mtu wa kuwahi kwa sababu Mimi ni mtu ambayo huangazia muda vyema Mimi ni napenda pahali, mimi upanga ratiba ambayo nitakayo fuata ili kufika mahali hapo kwa muda uliofaa na mapema Mimi pia utumia vyanzo vya usafiri vya haraka hili kuhifadhi muda.

Mimi upenda kucheza kadanda na kutembea na kusafiri na marafiki zangu. Nikiwa na marafiki zangu mara mingi sisi utembea na kuzuru maeneo mapya ili kujionea mengi. Pia wakati wa jumamosi alasiri, Mimi na marafiki zangu upenda kucheza mchezo wa kadanda pamoja kwa sababu mchezo hii utuletea furaha kwetu sisi wote.

Ninahimiza ushirikiano katika timu kwa kuweka mawasiliano wazi sababu ili inaweza kwa kikisha kila mtu wanahisi hulu kutoa maoni na kuuliza maswali pia kusikiliza wengine kwa shima ili kuonyesha kuwa kila mchango unathaminiwa Mimipia hugawa majukumu kwa haki ili kila mtu hapo inapasa kuchangia kulingana na uwezo wake.

Wakati wa mapumziko ya mchana, mimi husikiliza mziki wa utulivu ili kupunguza mzongo wa mawazo. Mimi pia huzungumza na wenzangu ili kuboresha mahusiano kazi ni kwa mazungumzo ya kirafiki. Mimi pia hupanga kazi za baadaye ili kujua yaliyobaki kwa siku hiyo na kujua jinsi nitakavyo tekeleza. Shughuli zilizobaki.

Napanzisha mbradi mpa kazi kwanza. Inatambua lengo la mradi na kulewa Inataka kufanikisha nini Bada hapa ninafanya utafiti wawali Hili kutambua maitaji Changamoto na rasilimali zinazo hitajika. Ninaandaa mpango wa kazi Kwa muda Pejeti na watu watakao husika. Na tengeneza pejeti Hili kujua garama zote. Na tafuta timu sahihi na kuchagua tuwenye ujuzi unaohitajika. Ninaweka muda wa kwanza na kumaliza. Hili kufatulia maendeleo ninawasiliana na wadao. Kuwajulisha kuhusumradi na malengo ninaanza utekilezaji kwa hatu andogo. Na kufata mpango na rekodi maendeleo. Nina tatmini na kirekebishi na pui itajika hili kufatulia maendeleo na kufanya marekibisho.

Ndio, mimi napenda kujifunza historia kwa sababu historia inanisaidia kuelewa asili na utamaduni kwa kunifundisha jinsi watu wa hapo hawali, waliishi na jinsi jamii zilivyo kuwa zikiendelea. Historia pia hu nisaidia kuchochea fikra za kina kwa sababu historia huongeza uwezo wakufikiri kwa kina na kuchambua matukio vyema.

Mimi huangalia barua pepe mara tatu kwa siku asubuhi, mchana na jioni Hili hunisaidia kupunguza usumbufu kazini na pia hunisidia kupanga muda vizuri naangalia hivi kwa sababu kazi yangu haitaji mawasiliano ya haraka lakini bado ni vizuri kuweka muda maalumu kwa sababu staki kupoteza umakini.

Mimi napenda kuandika kwa mkono Kwa sababu nikiandike kwa mkono naeza ona vitu nilivyandika na Narza kuzifadhi sehemu nzuri ambayo naeza pata kwa urahisi Pia ninapoandika kwa mkono Hili unisadia kuelewa zaidi na kukumbuka vitu ambayo nilivyandika kwa haraka.

Ndiyo mimi ni napenda kupigia picha kwa sababu picha usaidia katika kuweka kumbu kumbu za tukio lililofanyika wakati uleopita Tukio hili hizi uzinaeza kusaidia katika siku za mbileni hili. Kuwa kumbusha jinsi mulivyo fanya shuguli wakati uleopita na jinsi mulivyo kuwa wakati uleopita kwa hivyo. Ndiyo mana ambayo mimi napinda kupigia picha.